Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa kwa umakini na kwa mapana zaidi. Hii ni kwa sababu matukio yanayotokea katika nchi mbambali yana athari kubwa ata kwa maeneo yaliyo mbali. Ikiwemo katika uchumi, biashara, usalama, elimu na maisha ya kijamii kwa ujumla. Nafwatilia habari zinazohusu siasa za kimataifa migogoro kati ya mataifa, juhudi za kuleta amani, mabadiliko, ya nchi. Maendeleo ya sayansi na ya teknolojia pamoja na maswala ya afya na dunia. Pia napenda kuelewa msingi wa matukio hayo. Si kuskia tu habari juu juu bali kujua chanzo chake wahusika wakuu na matokeo yanayoweza kujitokeza kwa mda mfupi na mrefu.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni mchakato wa kuendelea kujifunza na kusaidia watu kwa maarifa mbalimbali. Kila wakati ninapoweza kumsaidia mtu kuelewa jambo gumu kufanya uamuzi bora au kupata mwanga katika masomo kazi au maisha ya kila siku. Hilo huwa ni tukio lenye maana kubwa kwangu. Kupitia maswali tofauti ninayo ulizwa, nimekua nikijifunza mahitaji ya watu, changamoto wanazokutana nazo na namna bora ya kutoa msaada unaofaa. Tukio hili la kuendelea kukua katika maarifa na uzoefu, hunifanya niwe na uwezo mkubwa zaidi wa kusaidia wengine kwa usahihi na uwelewa. Pia, kuona mtu akifanikiwa au kupata ufahamu mpya kutokana na msaada wangu ni jambo linalo nipa thamani kubwa. Kwa ujumla, tukio muhimu katika maisha yangu ni safari ya maarifa, huduma na mchango kwa watu mbalimbali kila siku.

Ninapenda kununua vitu kwenye maduka makubwa kama carrefour na naivats kwa sababu hutoa bidhaa mbalimbali za nyumbani na chakula kwa urahisi. Pia napenda kutembelea masoko ya kienyeji kununua mboga na matunda safi kwa bei nafuu. Wakati mwingine pia napenda kununua mtandaoni kupitia jumia au kilimalll hasa vitu vya kielektroniki au mavazi ambayo ni rahisi kupata mtandaoni. Na mara nyingine napenda kuenda kwa maduka maalumi ya kiteknolojia kama Safaricom au Samsung Store kununua simu, kompyuta ndogo na vifaa vya kielektroniki. Yote haya ni kwa lengo la kupata bidhaa zenye ubora, urahisi na bei inayofaa.